Mimi napendelea upepo wa asili kuliko kutumia isi. Upepo una nipa isia ya uhuru, utulivu, na uhusiano wa moja kwa moja na mazingira ya asili. Ninapoisi hawa ikipita taratibu kupita dirishani au nikiwa nje bustanini na isi mwili wangu ukitulia na akili ikipata nafasi ya kupumzika. Upepo hauna kelele, hauna garama na hauna athari kwa mazingira. Ni zawadi ya bure kutoka kwa maumbile. Esi ingawa ni ya kisasa na yenye uwezo wakupunguza joto haraka sipendi sana kwa sababu mara nyingi uleta baridi kupita kiasi na inaweza kunifanya nihisi kutengwa na mazingira ya nje. Pia ac utumia umememwingi na wakati mwingine uongeza ukavu wa hewa ndani ya chumba. Jambo ambalo si rafiki kwa ngozi wala kwa mimea ni nayoitunza. Napenda kueka madirisha wazi hasa jioni au asubui wakati hewa nisafi na tulivu. Huo ni wakati ambapo upepo huingia kwa utaratibu, ukileta harufu ya mimea, sauti ya ndege na utulivu wa asili. Hali hiyo unisaidia kutafakari, kusoma vitabu au hata kupa. Panga siku yangu kwa amani kwa hivo, katika kati ya upepo wa ac, mimi uchagua upepo kwa sababu nini eshimu. Naniunganisha na dunia na kunipa na fasi ya kuishi kwa uraisi na kwa makusudi.

Mimi napenda mchezo inayohusisha harakati za mwili, utulivu wa akili, na nafasi ya kuungana na mazingira. Hasa kutembea na mazoezi mepesi ya bustani. Ingawa si mchezo wa ushindani kama soka au netiboli. Kutembea kwangu ni sehemu ya maisha na ni mchezo ninaupenda kwa sababu unanipa faida nyingi za kiafya na kihisia. Napenda kutembea barabarani kando ya mto au bustani nikiwa nimezingirwa na mimea. Kutembea huku hunisaidia kutuliza mawazo kuimarisha mzunguko wa damu na kunipa nafasi ya kutafakari maisha yangu kwa kina. Ni mchezo wa kimya lakini wenye nguvu ya ndani. Ninapo kuwa na marafiki kutembea pamoja huwa ni nafasi ya mazungumzo ya kina na kujenga urafiki wa kweli. Mazoezi ya bustani pia ni mchezo ninaupenda, naupanda, mboga, kupalilia au kumwagilia mimea mwili wangu unafanya kazi. Lakini pia akili yangu inatulia, huu ni mchezo wa utulivu, wa kujenga na wa kuungana na asili. Huwa siangali muda wala ushindani, naangalia ukuwaji, uzuri na furaha ya mimea. Michezo hii inanifanya kwa sababu, inanifaa kwa sababu, inani inaheshimu mtindo wangu wa maisha, wa nidhamu, utulivu, wa kuishi, kwa makusudi, si lazima niwe uwanjani, ili nijihisi mchezaji, ninapokuwa njiani nikitembea au bustanini nikihudumia mimea najihisi mshindi wa maisha. Kwa hivo, mchezo ninaupenda ni ule unanijenga kimwili na kiroho. Unaonipa nafasi ya kutulia na unaniheshimu kama nilivyo.

Ninapofikiri kuhusu wasilisho nahisi mchanganyiko wa msisimiko unawajibika na hamsa ya kujifunza. Wasilisho kwangu si tu kutoa taarifa mbele ya watu bali nafasi ya kuonyesha uwelewano, kushirikisha maarifa na kujenga uhusiano wa kiakili na kihisia na wasikilizaji. Kabla kuwasilisha, huwa najitayarisha kwa nidhamu, kupanga hoja zangu, kuandika muhtasari na kufanya mazoezi ya kusema kwa sauti. Hii hunisaidia kuondoa wasiwasi na kunipa uhakika wa kile ninachokitaka kusema. Napojua kuwa nimejiandaa vizuri nahisi utulivu na nguvu ya ndani. Wakati wa wasilisho, huwa naangalia sura za wasikilizaji, nikitafuta ishara za kuelewa, kushiriki au hata changamoto. Hii hunisaidia kurekebisha sauti kazi na mifano ninayotumia ninapopata macho ya watu wakisikiliza kwa makini. Nahisi furaha na kuthaminiwa ni kama mazungumzo ya kina hata kama ni mimi peke ninayozungumza. Baada ya wasilisho huwa ninajitathmini nauliza je nilifikisha ujumbe je niliheshimu muda na akili za wasikiliazaji. Hii hunisaidia kujifunza na kuboresha kwa mara nyingine. Pia napenda kupokea marejesho ili niwe na pongezi au shauri kwa sababu kila wasilisho ni daraja la kujifunza zaidi. Kwa hivo, ninapojihisi kuhusu wasilisho, siogopi bali najihamasisha. Ni nafasi ya kuonyesha bidii yangu kushirikiana na wengine na kuishi kwa makusudi. Wasilisho ni simu ya safari yangu ya kujifunza ya kujenga ujasiri na ya kuonyesha kuwa maarifa yanathamani yanaposhirikishwa.

Ndio, nimewai kufuga wa nyama, haswa kuku na mbuzi, na uzoefu huo umenifundisha mengi kuhusu maisha, uvumilivu na uhusiano wakaribu na viumbe, hai Kufuga kwangu, hakukuwa tu kwa ajili ya chakula au kipato, bali pia kwa ajili ya kujifunza maadili ya kujali, kuwajibika na kuishi kwa urafiki na mazingira. Kuku ni mnyama wakwanza niliomfuga. Nilianza kwa kuku wachache, nikiwa na lengo la kupata mayai ya asubuhi na kujifunza jinsi ya kuwahudumia. Kila siku nikihakikisha wanapata chakula, maji safi na mahali pa kupumzika. Nilijifunza kuwa kuku wanahitaji utulivu, usafi na ratiba ya kudumu. Nilipo waona wakiruka, nikianza kupata mayai, nilihisi furaha ya kweli, kuwa juhudi zangu, zimeanza kuzaa matunda. Badaye nilijaribu kufuga mbuzi ingawa ni kazi zaidi. Mbuzi walinifundisha uvumilivu na wanahitaji masaa mengi. Wanahitaji uangalizi wakaribu hasa kuhusu malishe na afya. Nilijifunza kutengeneza banda bora kupata ratiba na malisho na hata kutambua tabia zao. Mbuzi ni wanyama wa akili na wana tabia za kipekee. Wakati mwingine wanachekesha, wakati mwingine wanaitaji utulivu na kiakili kuwashugulikia. Kufuga wanyama, kuna nipa nafasi ya kuungana na asili. Ninapokuwa busanini, nikiwaona wakitembea kwa wakila na hizi utulivu wandani ni kama maisha ya nazongo umza nami kupiti harakatizao. Pia, ufugaji hunifundisha kuwajibika kwa sababu wanyama hawawezi kusema, lakini anahitaji huduma ya kila siku kwa hivo. Kufuga kwangu sio tu shughuli ya kijijini bali ni sehemu ya safari ya kujifunza na kujenga moyo wa huruma na kuishi kwa ukaribu na viumbe wa duniani.

Nchi ninayotamani kuitembelea zaidi ni California, Marekani. Ingawa si nchi bali ni jimbo. Kwa moyo wangu ni mahali ninapohisi mvuto wa kipekee, mvuto na kwa uzuri wa asili. Tamaduni mbali mbali na nafasi ya kushiriki furaha na familia au marafiki. California ina mandhari ya kuvutia kama bahari, milima na bustani za kuvutia na ninapofikiria kuhusu safari hiyo nahisi msisimuko wa ndani na matumaini makubwa. Nilitamani California kwa sababu ina mchanganiko utulivu wa mazingira na maisha ya kisasa. Napenda kutembea kando ya bahari na nikiwa huko ningependa kutembelea pwani kama Santa Monica au Big Sur ambapo unaweza kutembea kwa utulivu kusikiliza sauti ya mawimbo na kutafakari maisha. Pia ningependa kuona bustani za mimea hasa zile zinazohifathi asili ya kutoa nafasi ya kujifunza kuhusu mazingira. Kitu ambacho nakumbuka kuhusu California ni hadithi nilizosikia kuhusu watu wanaoishi kwa furaha wakiheshimu tamaduni mbali mbali na wakishiriki sana muziki na ubunifu. Nimesikia pia kuhusu makumbusho, miji yenye historia na maeneo ya burudani ambayo yanachangia maisha ya kiroho na kiakili. Hii inanifanya nione kama mahali pa kujifunza kupumzika na kuungana na ulimuwengu kwa njia mpya. Ningependa kuona mandhari ya asili hata bustani za kitaifa kama Yosemite au Sequoia ambaye naweza kushuhudia miti mikubwa, mawe ya kuvutia na utulivu wa kipekee. Pia ningependa kushiriki katika shughuli za kijamii kama kutembelea maktaba kuangalia maonyesho ya sanaa au hata kushiriki ibada katika jumuia za kiroho. Ninapofikiri kuhusu safari hiyo nahisi furaha msisimko na shukrani, nahisi kama ndoto yangu ya kuungana na dunia, kujifunza zaidi na kushiriki uzuri wa maisha inaweza kutimia ni safari ya kiroho na kiakili si tu ya kijiografia.

Siku za mvua kwangu, huwa na utulivu wa kipekee ni siku ya kutafakari, kupumzika na kuungana na mazingira kwa njia ya ndani. Wakati mvua inanyesha kwangu, huwa sipendi kutoka inje badala yake ninapenda kukaa ndani, nikiwa kitandani, au karibu na dirisha nikisikiza sauti ya matone ya mvua yakigonga paa au majani ya bustani. Sauti hiyo hunipo utulivu wa ki akili na hunikumbusha uzuri wa maisha ya kawaida. Shughuli ninazo zifanya mara nyingi ni kusoma vitabu hasa vile vya wandishi wa ki Afrika kama Ken wa Libora au Eliash Lema. Kusoma wakati wa mvua hunipa nafasi ya kuingia katika dunia nyingine ya hekima. Historia na tamaduni pia na penda kuandika mawazo yangu kupanga siku zijazo au hata kutafakari kuhusu ndoto zangu za maisha. Mvua hunibadilishia mpango wangu kwa namna ya kipekee kama nilikuwa nimepanga kuenda sokoni au kutembelea bustani huwa naha irisha ya badala yake na tumia muda huo kwa shughuli za ndani. Hii hunifundisha kuwa maisha si kila mara yana kuenda kama tuliovo panga lakini bado tunaweza kufanya yawe na maana. Na kumbuka siku moja ya mvua nikiwa kijijini ambapo tuliwasha moto wa kuni na ku kusanyika kama familia. Tulizungumza, tukacheka na tukakumbuka hadizi za zamani Ilikuwa siku ya mvua yenye baridi, lakini ndani ya nyumba kulikuwa na joto la upendo na mshikamano hiyo ilikuwa moja wapo ya siku za mvua Nilizofurahia zaidi napofikiria kuhusu mvua Nahisi utulivu shukrani na nafasi ya kujijenga ni kama dunia inapumua na nami na pata nafasi ya kupumua pamoja nao siku za mvua kwangu si tu hali ya hewa ni nafasi ya kuishi Kwa makusudi, kwa utulivu na kwa shukrani.

Kila asubui nina poamka, huwa naanza kwa kimia na natafakari fupi. Kisha na shukuru kwa siku mpya na kujiandaa kia kili. Huwa naamka saa kumi na moja, alfajiri muda ambao ni mtulivu na unaonipa nafasi ya kupanga siku yangu bila haraka. Mara tu baada ya kuamka, huwa najiandaa kwa mazoezi mepesi ya kunyoosha mwili au kutembea kidogo hasa ikiwa ni jumatatu au jumapili ambapo naunganisha na maombi ya kiroho. Baada ya mazoezi, huandaa chai ya maziwa, yenye tangawizi, kinywa ji ni na chokipenda sana kwa sababu unipa joto landa ni, utulivu na mawazo na latha ya kijijini. Wakati mwingine, huambatana na mkate mwepesi au viazi vili vyo baki kutoka usiku uliopita. Kifungua kinywa, hiki ni kiraisi lakini chenye afya na maana ya kitamaduni. Kabla ya kuondoka au kuanza shuguli za siku, huwa napanga majukumu yangu kwa kuandika orotha fupi ya mafumbo fupi. Hii unisaidia kuwa na mwelekeo kuepuka msongomano wa mawazo na kufanya kazi kwa nithamu. Pia napenda kua kikisha kuwa mazingira yangu ni safi na tulivu. Kitanda kimipango bustani imemwagiliwa na simu imechajiwa tayari na matumizi ya mchana. Asubui zangu hunipa nguvu ya kiroho. Utulivu wa kiakili na mskumo wa kuishi kwa makusudi ni muda kujenga msingi wa siku mzima.

Kipaumbele changu kazini kwa mawasiliano ni uwazi, heshima na kuelewana kwa haraka. Ninapowasiliano na wenzangu, napenda kutumia lugha ilio wazi, yenye lengo na yenye inajenga uhusiano wa kuaminiana. Pia, kuhakikisha kuwa mawasiliano yanazingatia muda, hisia za wengine na malengo ya pamoja. Kwa njia hii, kazi huenda vizuri ya migogoro hupungua na kila mtu uhisi kuthaminiwa.